Leo lazima niende kutembea. Nimekaa sana nyumbani wiki hii. Mwili wangu unajitahidi mzozo. Nitakwenda uwanjani karibu na nyumba. Kuna njia nzuri ya kutembea huko. Ina miti mingi. Nitachukua maji nisikauke. Labda nitakutana na jirani zangu. Tunaweza kutembea pamoja. Zoezi ni muhimu kwa afya ya moyo na mwili mzima. Nillijaribu kwenda asubuhi lakini nikaamua mapema. Nadhani jioni ni wakati mzuri zaidi kwangu. Nitafanya hivi wiki nzima. Nitengeneze tabia mzuri.

Ninahisi usingizi sana. Ni saa ngapi? Saa tatu usiku. Lazima ni lale mapema. Kesho ni amke asubuhi. Kitanda kinaonekana kizuri sana sasa ivi. Nimezima taa zote na kufunga mlango. Je, ni meweka kengele ya saa nne ya asubuhi. Hesabu niangalie. Ndiyo, nimeweka vizuri. Ntazima simu yangu. Isilete kelele usiku. Naomba ni lale usingizi mzuri bila kuvu njika. Wiki hii imekua ya kuchosha. Mwili unahitaji kupumzika. Kesho ni siku mpya. Nitakuwa na nguvu tena. Lala salama. Moyo wangu. Usiku mwema.

Timu yetu inaanza mradi mpya wiki hii. Ni muradi mkubwa. Tunahitaji kufanya kazi kwa bidii. Ninapewa sehemu ya uchambuzi wa data. Ni kazi niliozoea. Lakini sasa kuna vipengele vipya vya kujifunza. Tunakutana leo jioni. Tupange hatua za kwanza. Kila mtu na jukumu lake, lazima tushirikiane vizuri. Nimewai kufanya kazi na wenzangu hawa. Ni watu wazuri, lakini wakati mwingine mawasiliano yana kuwa magumu. Ninaitaji kuwa wazi zaidi. Nisisumbulike kimya. Tutakamilisha mradi huu kwa wakati. Hakikisha, kufanya kazi kwa mtu kwa timu ni uzoefu mzuri. Tunajifunza pamoja.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

Kazi inachukua muda mwingi sana. Narudi nyumbani saa nane jioni. Watoto tayali wamelala. Na fikili siwezi kuendelea hivi. Familia, familia wangu wanaitaji muda wangu pia. Wikendi nalala pitu kwa uchovu. Tunatoka wapi hii. Naomba niongee na meneja kuhusu munda wa kazi. Labda naweza kumaliza mapema siku mbili kwa wiki. Au kufanya kazi kutoka nyumbani kisiku moja. Teknolojia inawezesha kufanya kazi popote. Lazima nipate usawa. Kazi ni muhimu, lakini familia ni muhimu zaidi. Pesa, aitatufaa kama mausiano yameharibika. Nitafanya maamuzi makuu wiki hii.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

Msimu wa mvua umeanza, ni wakati mzuli kupanda mboga shambani. Nitapanda mahindi na maharagwe wiki hii. Ardhi iko tayari. Nimeshailima wiki iliopita. Mvua itaisaidia mimea kukua haraka. Ninahitaji kununua mbegu mbora. Nitakwenda kwa mkurima mjuzi. Yeye ana mbegu za aina nzuri, zinazaa sana. Msimu huu ni lahma kwa wakulima wote. Lazima nitumie wakati huu vizuri, nisipoteze nafasi. Nitaomba watoto wanisaidie kupanda. Wajifunze pia. Mavuno mazuli yatatusaidia familia nzima. Tutakuwa na chakula cha kutosha.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

Saa saba asubuhi tayari. Lazima niondoke nyumbani saa nane. Nimeoga na kuvaa nguo. Je, nimekula kitu. Nathani nitakula mkate na chai ya haraka. Sina muda wa kupika kitu kikubwa. Nimeangalia ratiba ya leo, nina mambo mengi ya kufanya. Mkomba wangu uko api uko mezani. Nimetia kila kitu ndani. Simu, funguo na pesa. Nikiondoka sasa nitafika kwa wakati. Gari linataka mafuta. Nitanunuwa njiani. Ebu niende haraka traffic. Trafiki itakua nyingi. Siku njema inaaza na mpangilio.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

Msafara wa magari leo ni mzito sana. Nitachelewa labda dakika ishirini. Lazima nimpigie mwenyekiti barua. Nimuambie nitachelewa. Njia hii ya kila siku inakua ya kushindana. Watu wengi wanaenda kazi saa moja. Je, kuna njia nyingine zaidi au fupi. Nadhani kama, nadhani kama niondoke, mapema kama thelathini. Nitaepuka msongamano. Kesho nitajaribu hiyo njia. Leo naendesha radio. Nisikize muziki ili niwe na subira. Hali hii ni ya kila siku. Lazima nijifunze kustahimili.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

Lazima niandae orodha ya mahitaji ya wiki nzima. Tunahitaji unga, mafuta, sukari na chumvi. Mboga zinahitajika kila siku. Nitanunuwa kabichi, karoti na vitungu. Nyama kwa wiki moja nadhani kilo mbili zitatosha. Samaki pia ni mzuri. Tutakula siku mbili au tatu. Mayayi ni muhimu kwa watoto, ni tanunuwa lundo moja. Matunda kwa watoto, machungwa na maembe, yapo sokoni sasa. Je, nina pesa za kutosha? Hebu niesabu. Labda shilingi elfu kumi zitatosha. Nikienda asubui mapema, nitapata vitu bipya na bei na mzuri.

Leo lazima niende kutembea. Nimekaa sana nyumbani wiki hii. Mwili wangu unaitaji mzozo. Nitakwenda uwanjani karibu na nyumba. Kuna njia nzuri ya kutembea huko. Ina miti mingi. Nitachukua maji, nisikauke. Labda, nitakutana na jirani zangu. Tunaweza kutembea pamoja. Mazoezi ni muhimu kwa afya ya moyo na mwili mzima. Nilijaribu kuenda asubuhi lakini sikuamka mapema. Nadhani jioni ni wakati mzuri zaidi kwangu. Nitafanya hivi wiki nzima, nitengeneze tabia mzuri.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

Napenda kupanda mboga shambani. Leo nilipalilia bustani yangu. Nyanya zinazo onekana zinakua vizuri. Tangawizi na vitunguu pia vinaendelea sawa. Kazi ii inanipa amani ya moyo. Ninapokuwa shambani. Ninasau masu. Mbufu ya kila siku. Ninafraia kuona nimemea. Mimea ikikuwa. Nikama kulea watoto. Lazima ninyunyizie maji leo. Jua imekua kali, ntavuna nyanya wiki, ijayo, zimeiva, naomba nipande pia maua mengine, hili buustani iwe nzuri zaidi, shuguli ii ni burudani yangu bora.